Mafanikio ambayo nimeapata kazini, nimefanikiwa kujifunza mambo mengi, namna kazi inavofanyika, lakini nimejifunza namna ya kuendesha ofisi, ilihata baadaye nikiwa na ofisi yangu, nakuwa tayari nina ujuzi, namna kuendesha, faida, hasara, hayo ndo mafanikio ambayo nimeyapata kazini.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Kipindi ambacho nimemaliza masomo yangu. Nilifanya kazi ya kujitolea. Ambapo nilikuwa napata ujuzi na uzoefu katika kazi hiyo. Ilikuwa ni nzuri na ilinisaidia kukua na kujua kazi.